Kuna vitu mingi ambavyo mimi hufanya kujifurahisha. Kitu cha kwanza mimi hujumuika na familia au marafiki. Tunacheza pamoja, kukula pamoja. Kwa sababu mara nyingine wanawezaenda kwa vyumba vya filamu, nianda kutazama filamu, zile ambazo zimetokea. Ama nianda mahali ambapo watu hucheza video, zile michezo za video, pia nijua na jumuikanao na nacheza na wao.

Kuna njia mingi ambazo ningependa sana kuburudika na familia. Njia ya kwanza inakuwa kukaa pamoja na wao kusikiza mziki na kudensi. Njia nyingine huwa ni kuenda na wao nje kuenda mahala pazuri, tunakaa, tunanunua chakula mzuri, tunakula, tuki ongea.

Na kuna mchezo mingi huwa napenda kucheza, lakini ule mchezo napenda sana sana ni kandanda. Mchezo huo unanieka karibu, ama unanisaidia kuunda marafiki, unanifanyisha mazoezi, una manufaa mingi sana kwa mwili. Na huwa nasikia furaha sana wakati nimejumuika na wenzangu kuweza kucheza huu mchezo.

Huwa nanyoa nywele kulingana na kazi na venye inaonekana mara mingi. Huwa nanyoa mara tatu kwa mwezi. Hii ni huwa inanisaidia kuonekana nadhifu. Na kuonekana mtu mwenye anafanya kazi katika kampuni na inafanya napewa zile heshima za kikazi.

Timu ya kiragbi ya USA yenye napenda, inaitwa New England, FreeJax. Kitu nafanya nipende timu hii, huwa napenda wachazaji wake wote. Wakati wanacheza, wanacheza kama timu, hakuna mwenye anajichezea kivyake, wanacheza kwa umoja, kwa ubunifu, na kila saa ambapo wanangia uwanjani, wanafanya mashabiki, tunasisimuka, tunafurahia jinsi ambavyo wanacheza kimoja.

Kukiwa na tatizo kazini, kitu ya kwanza mimi nafanya, nawaita wenzangu, wale ambao tunafanya nawao hiyo kazi, tunaketi chini, tunaongea, tukitaka kufahamu shida iwapi. Kama tunaweza tatua shida, tukiwa kwa kwa moja, iko sawa, lakini tukishindwa kutatua, tukisha ongeleshana, basi itabidi tumemuita pia mkubwa wetu, pia tunamuongelesha kuhusu hiyo shida, ili aweze kusaidia maamuzi ama fikra zake ndo tuweze kufanya maamuzi.

Mimi husikiliza redio mara moja moja, wakati mwingi huwa natumia simu yangu kuingia kwa mtandao ama kuitazama runinga. Lakini wakati kuna mpira mkubwa, huwa saa zingine naeza amua nisikilize kwa redio na nikiitazama kwa runinga.

Ile filamu ambayo napenda sana ni filamu yenye inaitwa Spartacus. Kitu inafanya nipende hii filamu, ni kutokana na venye imeigizwa, na venye inaleta historia, inaleta ile mambo ya kitambo, inafanya nayajua, venye yailikuwa yanafanyika, na huwa inafanya mtu anakuwa na ujasiri katika kufanya mambo yake.

Mchezo wa olimpiki ambao naweza kushiriki ni mchezo wa riadha. Huwa nafurahishwa sana na wanariadha, wanapokimbia. Huwa nafurahia sana jinsi ambavyo wanasherehekea wakati ambapo wamemaliza kukimbia. Huwa inanikalia rahisi sana. Huwa naona ni kama hawatumii nguvu nyingi kwa kukimbia.

Ila harufu ambao mimi huipenda sana ni harufu ya biriani na hii harufu mara nyingi huwa naisikia mahala ambapo kuna sherehe. Watu wengi hupenda sana kupika biriani haswa wakati nimesafiri kuenda Mombasa. Apo huwa naisikia sana sana karibu na mahoteli ama mahala ambapo kuna sherehe.

Mnyama ambaye nimefuga, anaitwa mbwa. Kitu ambacho kina nifurahisha na mbwa ni kutokana na uwaminifu wake. Na uwa anasikiza kitu ambayo namwambia. Mbwa huwa anasimama nami wakati wote hata kama hatari inaeza tokea mbwa hakimbiu ila anasimama na mwenyewe na anajaribu kumsaidia.